Kile kinywaji baridi ambacho mimi hupenda ni soda. Mimi hupenda soda hasa wakati ninapopumzika kwa kuwa soda hunipa burudani ambayo mimi hutaka wakati ninatazama filamu katika simu yangu ama televisheni yangu.

Yule ambayo alinifunza jambo muhimu ni wazazi wangu walinifunza jinsi ya kuiishi na wenzangu kwa heshima na pia jinsi ya kukua mwaminifu katika kile chochote ambacho mimi hufanya na wenzangu.

Ndiyo, mimi upenda kujifunza kupika kwa sababu ninapo pika, mimi upata upata mwelekezo zaidi jinsi ya kupika chakula hicho, na pia ninapo pika chakula, huwatamu sana na unifuraisha.

Mimi huweza kulala dakika saba kila siku. Hii hunisaidia kuweza kulala na kupata usingizi ufaavyo. Na pia hunisaidia kusahau yale mambo yaliyo fanyika kabla mimi sija lala.

Mimi upenda kufanya kazi pamoja na wengine ili kuweza kujua yale mambo mingi kuhusu ki kazi hiyo. Niliofanya na pia kupata msaada na pia kuweza kurekebishwa na wenzzangu pale ambapo wao ujua na mimi sijui. Na pia kufanya kazi na wenzangu uniwezesha kumaliza kile kazi haraka. Na kupata matokeo bora ambayo unisaidia kufanikiwa.

Natumia pikipiki kusafiri kila siku kwa sababu njia ambapo mimi hutumia huitaji pikipiki na pia ile pesa ambayo mimi uweza kupata ni pesa ya kutumia pikipiki kama njia ya kusafiri.

Jambo la jini ambayo ni muhimu kwangu ni ile jinsi ambapo sisi uvalia nguo zetu nguo za heshima. Na pia jinsi ya kusali kila wakati. Na pia jinsi ya kuweza kuishi na wenzetu pamoja.

Mimi hupata habari kupitia mtandaoni kama vile instagram tiktok facebook na whatsapp ambapo watu hutuma ujumbe mbali mbali na pia kuyaeleza zaidi. Kwa hivyo.

Sipendi kuitisha kitu mtandaoni kwa sababu unapoitisha kitu mtandaoni waweza kuletewa kile ambacho hukutaka ama pia pesa yako inaweza koniwa na kuenda hivyo ama pia kuletewa kitu kibaya ambacho hukutaka.

Mimi ni mtu wakuamuka mapema, ninapoamuka mapema. Mimi huweza kufanya kazi zangu kwa haraka na bahadai kupumzika na kuyasikiliza mziki ambayo mimi upenda na pia kutazama filamu ambazo hunipendeza na pia kuweza kutembelea marafiki na pia kuweza kutembelea soko na maduka.

Hali ya leo ni jua. Sipendi jua sana kwa sababu huleta joto jingi na kutufanya kuvalia manguo ambazo uweza kutuwacha uchi. Pia wakati wa jua mimi upenda sana kukunywa maji na kula sana ili hufanya sana sipendi siku ya juwa.

Mimi hutumia wi-fi kwa sababu wi-fi uniwezesha kuingia mtandaoni kila mahali na kuona kila kitu bila wasiwasi data uisha haraka na kwa hivyo mimi upenda wi-fi kwa simu yangu.

Mimi upenda kulala mapema. Kwa sababu ninapolala mapema hii unifanya kuamka pia mapema ili nifanye kazi zangu za nyumba kama kuosha vyombo kupiga deki kabla sijejitayarisha kuenda shule na hili pia huniwezesha kufika shule kwa wakati ufaao. Kwa hivyo.

Mnyama ambaye mimi upenda. Na pia nimefuga ni paka mimi upenda paka kwa sababu jinsi paka alivyo msafi msafi na pia jinsi paka upenda. Kunifurahisha na jinsi inavyo nionyesha upendo.

Kile ambacho unifurahisha sana ninapona wenzangu wakifanikiwa kimaishani na pia kuona wazazi wangu wakifanikiwa na pia kuona jinsi mimi mwenyewe ninafanikiwa kimasomo na pia kikazi.

Chakula ambacho mimi hupenda sana ni pilau. Mimi hukula pilau mara tatu kwa wiki. Hiki pilau ukua na latha tamu sana nakumbuka mara yangu ya kwanza kukula pilau ni nilifuraia sana kwa sababu kilikuwa ni kitamu na yule alia nifunza kukula pilau na jinsi kupika pilau ni mama yangu.

Mandhari nzuri ambayo mimi nimewahi kuona ni mji mwambasa jinsi walivyojenga majumba na jinsi bahari ilivyokuwa na pia jinsi watu wanavyofanya kazi yao.

Nam mimi upenda kusoma maoni sana mtandaoni ili kujua yale ambayo kila mtu alie komenti mtandaoni au kuandika chochote mtandaoni jinsi wanavyo fikiriya na jinsi wanavyo tatua shida.

Chakula chajadi ambacho mimi upenda ni ugali kwa sababu nilipozaliwa nilipata wazazi wangu wakipenda chakula hiki sana na pia unapokula ugali wewe upata nguvu ambayo hukuwezesha kufanya kazi zako.

Mimi hujihisi vizuri sana kuhusu tathmini za kazi kwa sababu. Wenzangu wanaponipea mawazo na kunielekeza jinsi ya kufanya kazi zangu. Mimi hufurahishwa sana na kuyapata na kuyafanya kwa makini.

La, mimi sipendi kusoma gazeti kwa sababu mimi upata kila ujumbe mtandaoni na gazeti pia huchukua muda sana kukisoma na kuelewa. Kwa hivyo mimi sipendi kusoma gazeti.

Na mimi hupenda kucheza ngoma sana kwa sababu ngoma huniburudisha wakati ambayo ninahuzuni na wakati ambayo nimekaa bila kufanya chochote na pia wakati ninapokuwa nikinywa kinywaji changu ambayo mimi hupenda.

Ninapo amka kila mara asubuhi. Mimi huanza kwa kuosha vyombo na kisha kupiga deki. Ninapo maliza mambo kazi hizo. Mimi huweza kutengeneza kiamsha kinywa na kukinywa na baada ya hiyo. Mimi huweza kuoga na kujitayarisha kuenda kazini. Mambo hiyo hukua ngumu sana na kishi kwa hivyo mimi sipendi kazi za asubuhi.

Kile ambacho mimi hufanya kutia wenzangu moyo ni kukuwa mwenye heshima na kuwapongeza wakati wao hufanya kazi zao na pia kuwaelekeza jinsi ya kuishi na wenzao na pia jinsi ninavyofanya kazi zangu kwa bidii pia huwatia moyo.

Mafanikio ambayo mimi hupata kazini ni jinsi ninavyo jitahidi na kupata yale matokeo bora ambayo mimi hupenda na jinsi pia ni navyo wasilina na wenzangu kujua mambo yale ambayo wao hufanya.